Napenda kutoa pongezi kwa maneno na vitendo kama kushiriki chakula pamoja au kuchukua muda wa kusherehekea kwa utulivu. Pia hutumia nafasi hiyo. Kuimarisha mshikamano wa timu na kuhamasishana.